Nikitazama nje asubui naona miti barabara majengo na watu nje wakitembea barabarani. Wakati wa asubui ndo napenda kutazama nje wakati ewa nitulivu na hakuna makelele. Pia wakati wa mchana na musimu wa mvua mandhari huweza kubadilika.

Najenga uhusiano na watu wengine kwa, kuongea lugha sanifu, kuongea lugha isiyokuwa na maumivu kwa watu wengine. Na pia kurekabisha mahali ambapo nimeweza kuenda vibaya.

Katika tamthilia ya kazi mimi ujihisi vyema katika mazingira ambaye naweza kufanyia kazi. Sana sana ikiwa tulivu na kutokua na mzozo kati ya watu wengine.

Napenda kufurahia wakati ambapo niko na uhusiano mwema na watu wengine, wakati nipo peke yangu, najiburudisha, wakati pia niko kwenye miktadha tofauti kama vile michezo, na zingenezo tofauti.

Kinacho nipa motisha katika kazi ni hali ya hewa kua safi hali ya kuwa na utulivu. Na pia kuwa katika mazingira yanayopendeza na kuzungukwa na watu ambao hawana chuki. Na yanayoweza kukusaidia katika kazi zingine.

Malengo ambaye ninaye katika kazi yangu ni kufanikisha kazi yangu na pia kufanikiwa mimi mwenyewe katika maisha yangu ya badae. Na pia kutoa huduma safi kwa watu wengine.